Viatu ni vifaa vinvyovaliwa muguuni kwa madhumuni ya kulinda nyayo kurahisisha kutembea na kutoa heshima au mvuto wa mwonekana. Kimsingi, vyatu hutengenezwa kwa mali kafi mbali mbali kama ngosi plastiki, mpira au kitambaa kulingana na matumizi yanayokusudia. Bali na kazi yake ya msingi ya kulinda miguu, dhidi ya majeraha uchafu na hali mbaya ya hewa. Kiatu pia uberwa maana ya kitamaduni na jamii kwa kuwa, huashiria hadi kasi au hata mtazamu wa mtu kuhusu maisha. Hivyo, viatu si tu kifaa cha mwili bali ni alama ya mtindo na utambulisho wa mtu. Katika matumizi ya kila siku, viatu hutumika katika kuvaa kuendesha mambo mingi katika vitu mingi za kila siku. Pia, viatu inatumika katika kuenda sherehe mbali mbali kama file harusi na kuenda katika shughuni mbali mbali. Katika matumizi ya kila siku vyatu hutumika katika nyanja nyingi za maisha kama shule kazi micheso na sherehe mbalimbali umuhimu wake unaonekana wazi kuwa kuwa uwezesha mtu kusafiri kwa uraisi bila kuumia pia kumsaidia kujiwasilisha kwa njia inayokubalika na jamii katika jamii nyingi aina ya vyatu unavyovaa huweza kuonyesha mazingira uliyopo kama file vyatu rasmi kwa ofisini Vyatu vya michezo kwa shuguli za mwili au vyatu vya wazi kwa mapumziko. Kwa namna hii, vyatu vina uhusiano wa karibu sana na maisha ya kila siku. Kwa kuwa karibu kila hatua ya mwanadamu huhusisha matumizi yake ya moja kwa moja au kwa njia isio ya moja kwa moja. Kwa mtazamo mapana, vyatu ina adhari kubwa katika jamii uchumi na utamaduni. Kijamii viyatu weza kutafautisha makundi ya watu kulingana na kazi zao au hali zao za kichumi. Kwani si kila mtu ana uwezo wa kumiliki viatu vya aina moja na ubora unawafanana. Kiuchumi uzalishaji na uuzaji wa viatu ni chanzo kikubwa cha ajira na mapato kwa watu wengi. Kwanzia wakulima wa malikafi, mafundi wa viwanda hadi wafanya biashara wadogo masokoni. Kitamaduni jamii mbalibali zina aina za viatu vinazobeba maana maalum kama vile viatu vya jade finavyo faliwa kwenye shere za kitamaduni au harusi. Ambaye uwakilisha historia na utambulisho wa jamii husika. Kielimu wanafunzu hujifunza nidhamu na usawa kupitia kanuni za mafasi zinajifiswa. Chumuisha aina ya viatu wanavyo paswa kuvaa shule. Jambo ninalo changia katika kuunda madili na mienendo ya badaye Kwa upande wangu pinafsi viatu vimekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku na maamuzi ya Mimi hutambua dhamani ya viatu kila napotoka nyumbani, iwe ni kuenda kazini sokoni au kutembelea marafiki Nimejifunza kuchagua kiatu kulingana na shughuli ninayotarajia kufanya Kwa sababu nimewai kupata usumbufu mkubwa kutokana na kuvaa Vyatu sifio faha kwa mazingira husika na kumbuka nyakati nilipotumia viatu vya zamani vilivyochakaa kwa safari ndefu miguu yangu iliuma sana na safari nzima ikawa ya mateso badala ya furaha Hali hiyo ilifnifanya nitambue kuwa Viatu si mapambo tu Bali ni nyinzo ya kurahisisha maisha Pia nimejenga tabia ya kuhifadhi vizuri kufifua na kufipaka dawa inayopidi. Kwa sababu nimeona wazi kuwa utunzaji mdogo tuu huongeza muda wa matumizi na kufanya nijisikie nabifu saidi. Katika maisha yangu ya kila siku, uchagusi wa vyatu huadhirii hata hali yangu ya kujiamini. Kwani ninapovaa viatu vinavyo nitosha vizuri nahisi niko tayari kukabiliana na majukumu siku ya siku bila hofu na usumbufu. Kupitia uzoefu huu nimepata mafunzo mengi huhusu dhamani ya vyatu vidogo vinavyoonekana vya kawaida. Changamoto niliokutana nayo kama maumivu ya miguu au fedheha ya kuvaa vyatu vilivyochakaa hadharani ilinifanya njithatmini na kujifunza kupanga matumizi yangu kwa busara hizia zangu zimekua sikibadilika kulingana na hali ya vyatu vyangu kwani viatu vizuri hunipa furaha utulivu na.

Wasilisho Nitendo la kuwasilisha mawazo taarifa au ocha mbele ya watu kwa njia ya mdomo maandishi, au elelezo kama silahidi na michoro. Kwa maana ya msingi, wasilisho uhusisha upangazi wa ujumbe kwa mtiririko unaeleweka. Matumizi ya lugha, fasaha na mbinu, zinazo msaidia msikilizaji au msomaji kuelewa kila kunaji usudiwa. Lengo lake kuni kutoa taarifa pari, pia kushawishi, kufundisha au kuelezea kwa wazi jambo filani kulingana na mazingira na hadira inaye husika. Katika matumizi ya kila siku, wasilisha utumika katika shule, fio, mahali pa kasi na hata katika mikutano ya kijamii. Muhimu wake unaonekana katika namna inawasaidia kusambasa maarifa kushirikisha watu katika maamuzi na kuchenga welewano wa pamoja. Mwanafunzi utumia wasilisho kuelezea utafiti wake darasani. Mfanyikazi utumia wasilisho kutoa taarifa ya mradi kazini na kiongozi utumia wasilisho kuelezea mwelekeo wa taasisi au jamii. Kwa njia hii, wasilisho linausiana wakaribu na maisha ya kila siku kwa kuwa linakua daraja katia maarifa ya mtu mmoja na uelewa wa watu wengi. Kwa mtasamo mpana, wasilisho linaathari za kijamii, kiuchumi na kielia. Kijamii, wasilisho imarisha mawasiliana na kuondoa migongano ya mawazo kwa kuwa watu upate nafasi ya kusikia na kuelewa oja tafauti. Kiuchumi wasilisho boda linaweza kufutia wawekezaji kugusa biashara au kuporesha huduma kwa sababu uwasilisha tarifa kwa namna inayo aminika na inayo eleweka Kielimu, wasilisho ni chongo muhimu cha kufundisha na kujifunzia kwa kuwa umlasimisha mawasilishaji kupanga mawazo yake kwa umakini na kusaidia msikilisaji kuyafokea kwa uraisi Hata kitamaduni namna watu wanafyo wasilisha oja zao uonyesha heshima ujasiri na mtesamo ya jamii kusika kuhusu mazungumzo ya hadara. Kwa upande wangu pinafsi, wasilisho limekua sahemu muhimu ya safari yangu ya kujifunza na kujijenga. Mimi kukutana na wasilisho katika mazingira mbalimbali kama darasani kwenye mkutano na hata katika mazungumzo ya kawaida ninapo takiwa kuelezea simamo wangu. Na kumbuka mara ya kwanza nilipo simama mbele ya watu kutoa wasilisho, nilihisi hofu na kutetemuka. Sauti yangu hivikua ikitetemuka na miwazo yangu yalionekana kuchanganyikia. Hata hivyo kadiri nilipoedalea kupanga mazoeezi, nianze kujifunza kupanga oja zangu mapema, kukimbia lugha raisi na kuangalia uso wa sikiliza ili nijue kama wanaelewa. Wazilisho lilinifundisha kujitambua, pale niligundua kuwa, si maneno peke yanayo zunguzwa, pali pia mwili wangu. Sauti yangu na ata kimia wangu fina ujumi katika maisha yangu ya kila siku uwezo wakutoa wasilisho unizaidia kujiamini zaidi Napo sikumiza na watu kufanya maamuzi kwa kuzingatia oja na kueleza hisia umawazo yangu pila ofu kubwa Kupitia uzoefu huo nimejifunza kuwa wasilisho si tokeo la siku moja bali ni mchakato wa kujifunza unaoitaji ufumilifu na ujasiri. Changamoto nilizo kutana nazo kama kusahau maneno kuona aibu au kukosa umakini wa wasikilizazi ilinifaya nijitattimi na kubadili mbinu zangu. Nisia za ofu silianza kubadilika na kuwa hamasa ya kujiboresha la taratibu nilianza kuona matokeo chanya kama kuulezeka kwa kuelewa wa watu kuhusu nilicho wasilisho na kungezeka kwa heshima niliopata kama mtu mwenye uwezo wa kuelezea mawazo yake. Faida kubwa niliyoiona nikuwa wasilishe ili nisaidia kufikiri kwa mpangilio kuchagua maneno kwa busara na kusikiliza maoni ya wengine kwa umakini Hata pale nilipo kosea nimejifunza kutukulia kosa hilo kama fursa ya kujifunza badala ya aibu ya kudu Chambo ilio nifanya nikuwe kisaikolojia na kijamii.

Nafasi ni dhana inayorejelea uwanda au eneo lililo wazo kwa matumizi fulani iwe ni kimwili, kiakili au kijamii. Kimsingi nafasi inaweza kumanisha mahali pa kuweka kitu muda au kufanya jambo au fursa ya kutekeleza wazo au jukumu. Kwa mtazamo wa msingi, nafasi hutambulika kama pengo linalo ruhusu harakati maendeleo au mabadiliko kutokea. Hivyo nafasi si tu kipimo cha umbali au eneo bali ni ishara ya wekezano na mwanzo wa jambo jipya. Katika matumizi ya kila siku, nafasi hujitokesa katika nyanja nyingi kama makazi, elimu, kazi na mahusiano ya kijamii. Umuhimu wake unaonekana katika namna inavyowezesha mtu kupanga maisha yake kutenga muda wa kazi na mapumziko na kutambua mipaka ya wengine. Katika jamii nafasi hutumiwa kama msingi ya ushirikiana na mpangilio. Kwani wajibu wake bila kuvuruga wengine kwa njia hii. Nafasi inauhusiano wa karibu sana na maisha ya kila siku kwa kuwa huadhiri namna tunavyoishi, tunavyofikiri na tunavyowasiliana. Kwa mtazamo mpana nafasi inaadhari kubwu kijamii kiuchumi na kielimu. Kijamii upatikanaji wa nafasi uadhiri usawa wa haki kwa kuwa watu wanaopewa nafasi ya kujieleza na kushiriki mamuzi ujenga jamii yenye mshikamano na uelewano Kiuchumi nafasi huonekana katika upatikanaji wa ajira, masoko na rasilimali ambapo wale wenye nafasi pana na kushiriki shuguli za uzalishaji hupata fursa zaidi za maendeleo Kielimu, nafasi hujitokeza kama mazingira ya kujifunzia, muda wa kusoma na huru wa kuuliza maswali, mambo ambayo hujenga uwezo wa mtu kufikiri kwa kina na kwa ubunifu. Kwa jumla, jamii inayodhamini nafasi huunda mazingira yanayo chochea maendeleo na kupunguza migongano ya mawazo na maslahi. Kwa upande wangu, binafasi nafasi imiekua na maana kubwa katika safari yangu ya maisha. Mimu hutambua dhamani ya nafasi ninayopata muda wa kuwa peke yangu kutafakari maamuzi yangu na kupanga mipango ya baadaye. Nimewahi kujikuta katika mazingira yenye msongamano wa watu na majukumu kiasi kwamba sikupata nafasi ya kufiria kwa utulivu. Jambo lililio nifanya niskie kuchoka na kuchanganyikiwa. Baadaye nilipoanza kujitenga kidongo ili nipate nafasi ya kusoma, kuandika na kuthmini na mienendo yangu. Niligundua kuwa mawazo yangu yalikuwa yanapangwa vizuri zaidi na maamuzi yangu ya kawa na mwelekeo. Katika maisha yangu ya kila siku, mimi hujitahidi kutengeneza nafasi ya kujifunza kuskiliza wengine na hata kufanya makosa. Kwa sababu, nimeona kuwa bila nafasi maendeleo ya ndani yatakuwa ngumu. Nafasi pia imejitokeza katika mahusiano yangu kwani ninapopata wengine nafasi ya kuzungumza na kueleza hisia zao, mawasiliano yanakuwa bora na migogoro ngu. Kupitia uzoefu huo nimejifunza kuwa nafasi si kitu kinachopatikana kwa bahati. Tu, bali ni jambo linalohitaji kutengenezwa na kulindwa. Changamoto kubwa imekua ni kuazilisha kati ya kuwapa wengine nafasi na kujiipatia nafasi yangu mimi mwenye. Kwa kuwa wakati mwingine mahitaji ya watu hunifanya nisahau mahitaji yangu. Hisia za msongamana wa majukumu imenifundisha umuhimu wa kupanga ratiba na kusema hapana pale inapobidi. Ili nipate fursa ya kupumilika na kutafakari. Kwa upande chanya, nimegundua kuwa nafasi kuleta utulivu wa akili na kunipa uwezo wa kuona mambo kwa mtazamo mpana zaidi. Hata hivyo, nimeona pia kuwa hata kukosa nafasi kunaweza sababisha msongo wa mawazo na maamuzi ya haraka yasio na tija. Funzo kubwa nililopata ni kuwa nafasi ni rasalimali isioonekana lakini yenye dhamani kubwa. Kwa kuwa ndiyo inayoruhu fikra kukua hisia kutulia na malengo kuchukua sura halisi. Kwa mtazamo wa baadae ni naona nafasi ikiwa nguzo muhimu katika ukuaji wangu binafsi na katika mwelekeo wangu wa maisha. Nitaitumia kama chombo cha kujitambua na kujiboresha.

Kushirikiana ni hali au mchakato wa watu wawili au zaidi kufanya kazi pamoja kwa lengo la kufikia madhumuni ya pamoja. Kimsingi unahusisha kubadilishana mawazo, kugawanya majukumu na kuheshimiana ili kufanikisha. Jambo ambalo lingeweza kuwa ngumu kutekelezwa na mtu mmoja peke yake. Ushirikiano hujengwa juu ya msingi ya mawasiliano, uaminifu na uwajibikaji. Na huonekana kama nguzo muhimu katika maendeleo ya mtu binafsi na ya jamii kwa ujumla. Katika maisha ya kila siku ushirikiano hujitokeza katika familia, shule, kazini au hata katika shughuli za kijamii. Umuhimu wake unaonekana pale watu wanapounganisha nguvu zao, kutatua matatizo kama vile wanafunzi wanapofanya kazi za makundi au wafanyakazi wanaposhirikiana kukamilisha mradi. Kupitia ushirikiano watu hujifunza kusikiliza maoni ya wengine kuvumilia tofauti za mitazamo na kujenga uelewano. Hivyo, ushirikiano una uhusiano wa karibu sana na maisha ya jamii kwa kuwa huunda mazingira ya mshikamano na hupunguza migongano isiyo ya lazima. Kwa mtazamo mpana, ushirikiano una athari kubwa kijamii kijini, kitamaduni na kielimu. Jamii huimarisha mshikamano kwa kuondoa mipasuko inayoweza kusababisha kusababishwa na ubinafsi na ushindani usio na tija. Kwa sababu watu wanaposhirikiana huanza kujiona kama sehemu ya kundi moja lenye malengo ya pamoja. Kwa ujumla ushirikiano, huongeza tija kwa kuwa jambo linalowezesha uzalishaji mkubwa na matumizi bora ya muda na nguvu kasi. Kitamaduni jamii zinazothamini ushirikiano hujenga desturi za kusaidiana na kugawanya majukumu, Hali inayoridhisha kutoka kizazi hadi kizazi kama msimu wa maadili mema, Kielimu, ushirikiano hutuachia ujifunzaji, ushirikishi ambapo wanafunzi na walimu hujifunza pamoja, hujadiliana na kuimarishana, kuelewa badala ya kutegemea juhudi za mtu mmoja, pekee. Kwa upande wangu kinafsi ushirikiano umekua sehemu muhimu ya safari yangu ya maisha na maendeleo yangu. Mimi nimejifunza dhamani ya ushirikiano kupitia uzoefu wangu katika masomo, kazi na mahusiano ya kijamii. Nakumbuka nyakati nilipojaribu kufanya mambo peke yangu kwa kuamini kuwa ningeweza kuyamaliza haraka. Lakini mara nyingi nilijikuta nikichoka au kukwama kwa sababu sikuwa na mtazamo mpana wa tatizo. Nilipoanza kushirikiana na wengine niligundua kuwa mawazo yao yaliongeza ubora wa maamuzi yangu na kunisaidia kuona suluhisho ambazo singeweza kuziona nikiwa peke yangu. Katika maisha yangu ya kila siku mimi hutumia ushirikiano kama mbinu ya kujifunza Kwa kuwa ninapojadili na wenzangu ninaimarisha uelewa wangu na kupata mitazamo mipya. Ushirikiano pia imenifundisha uvumilivu. Kwa sababu kila wakati watu wanafikiria kama mimi. Lakini kupitia mazungumzo na makubaliano, tumekuwa tukipata njia ya kusonga mbele pamoja. Kupitia uzoefu huu nimepata mafunzo mengi yanayoniongoza katika mwenendo wa sasa Changamoto kubwa ambayo nimeipata ni kujifunza kusikiliza kwa makini bila kulazimishwa mawazo yangu. Jambo ambalo si rahisi hasa pale ninapokuwa na msimamo niliouamini kwa dhati. Wakati mwingine kushirikiana kumeleta migongano ya mawazo, kuchelewesha maamuzi na kufanya nijisikie kana kwamba mchango wangu hautambuliwi. Ya kutosha. Hata hivo, hisia hizo zilinifundisha kuwa ushirikiano ni wa kweli unahitaji unyenyekevu na nia ya kujifunza kutoka kwa wengine. Kwa upande chanya nimegundua kuwa kazi inayafanywa kwa ushirikiano huwa na matokeo bora zaidi kwa sababu hubeba heshima ya watu wengi badala ya mmoja. Pia ushirikiano hunifunza uwezo wa kuwaheshimu wengine, kukubali makosa yangu na kuona mafanikio kama ushindi wa pamoja badala ya mtu binafsi. Funzo kuu niliyopata ni kuwa nguvu ya kundi huzidi nguvu ya mtu mmoja na kwamba mafanikio yanapopatikana kwa ushirikiano huleta furaha ya kuridhika zaidi kwa wote waliokuwa sehemu yake.

Ijumaa ni siku ya saba katika kalenda ya kasi kwa jamii mingi na hutambuliwa kama siku ya maana mahali kijamii na kiroho Kimsingi ijumaa ni mwisho wa juma la kasi kwa baadhi ya watu na mwanzo wa mapumziko ya mwisho wa wiki kwa wengine Kwa upande wa dini ya kiislamu, ijumaa ni siku tukufu inayotambulika kwa sala ya pamoja ya adhuhuri na khutba. Jambo ninaloipa uzito wa kiroho na kijamii. Kwa maana ya jumla, ijumaa hubeba waso la kufunga shughuli za jumla lililopita na kuandaa nafsi kwa hatua mpya sinazokuja. Katika matumizi ya kila siku, Ijumaa hujitokeza. Kama siku ya mpito kati ya machukumu mazito ya kasi na hali ya utulifu na mapumziko umuimu wake unaonekana katika mipango ya watu kwani watu wengi hupanga kasi zao muhimu simalizike kabla ya ijumaa kuisha ili wapate muda ya kupumzika au kushiriki shughuli za kijamii katika jamii ijumaa mara nyingi huhusishwa na mikusanyiko sherehe ndogo au maandalisi ya safari za mwisho wa wiki Hivyo siku hii ina uhusiano wa karibu sana na maisha ya kila siku kwa kuwa huathiri ratiba ya kasi, masomo na ata mausiano ya familia na kijamii. Kwa mtasamo mpana, Ijumaa ina athari sa kijamii kiuchumi na kitamaduni. Jami huleta watu pamoja kupitia ibada mikutano au matembesi ya pamoja. Kwa hifo uimarisha mshikamano na hisia ya kuwa sehemu ya jamii moja. Kiuchumi, Ijumaa huonekana kama siku ya maandalizi ya matumizi ya mwisho wa wiki ambapo, biashara nyingi hupata wateja saidi kutokana na watu kujiandaa kwa mapumziko au sherehe. Kitamaduni jamii nyingi zinajenga desturi, zinazohusiana na Ijumaa kama file kula chakula maalum kuvaa mavasi safi au kutembeleana. Desturi ambazo huendeleza maadili ya ukarimu na mshikamano. Kielimu wanafunzi hutasama Ijumaa kama siku ya kufunga wiki ya masomo Jambo linalowasaidia kutafakari walichochifunza na kujiandaa kwa mapumziko au marejeo mapya ya masomo. Kwa upande wangu binafsi Ijumaa imekuwa siku yenye hisia na maana tofauti ya siku nyingine za juma. Mimi huiona Ijumaa kama siku ya kujitathmini. Chuhudi zangu za wiki nzima kuangalia nilichofanikiwa na nilicho kilichonishinda na kupanga upya malengo yangu asubui za Ijumaa uwa na hali ya upekee kwangu kwa kuwa nahisi kama msigo wa machukumu unaanza kupungua polepole na mawazo yangu uanza kuelekea katika mapumziko au shughuli za pinafsi Nimezoea kutumia Ijumaa kama siku ya kuandaa mambo yangu ya mwisho kabla ya masungumzo kama kukamilisha kazi ndongo ndogo au kupanga ratipa ya siku zijazo katika maisha yangu ya kila siku Ijumaa hunipa nafasi ya kuungana zaidi na watu wa karibu nami Iwe ni mazungumzo ya kirafiki kushiriki chakula au kufanya matembezi mafupi mambo ambayo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo uliokusanyika katika siku za awali za juma Kwa njia hii Ijumaa imekuwa kama daraza kati ya wanchipi na mapumziko kati ya chuhudi na utulifu kupitia usoefu huu Najifunza kuwa Ijumaa si siku ya mapumziko tu bali ni siku ya kutafakari na kujirekebisha changamoto niliyokutana nayo ni wakati mwengine kuichukulia Ijumaa kama siku ya kupumzika kupitia kupita kiasi hali ambayo ilinifanya nipotese mda muhimu wa kupanga mambo ya baadaye hisia za furaha siliponikaribia Ijumaa wakati mwingine hunifanya nisahau kuwa bado na machikumu ninayoitaji umakini na nidhamu hata iyo taratibu nimejifunza kuisawasisha ijumaa kati ya kupumzika na kudhathmini. Kasi kati ya kufuraia na kujiandaa kwa upande chanya, siku hii imenisaidia kujenga utaratibu wa kujidhatmini. Kila wiki kuona maendeleo yangu na kurekebisha pale nilipokosea Ijumaa pia imenifundisha kuthamini muda kwa sababu. Nimegundua kuwa mapumziko yenye mahana huanza na maandalisi ya pusara. Kwa kufanya hivo nimepata utulivu wa akili na hisia ya kuridhika.

Hasara ni hali ya kupoteza kitu njenye zamani iwe ni mali muda fursa au ata nguvu na matumaini Kimsingi hasara utokea pale matokeo ya chikada au maamuzi ya napo kuwa chini ya mataranzi na hiyo hivyo uwacha pengo kati ya file kimacho kusudia na file kilicho patikana Hasara huwa kathika feather psycholojia au kijami na mara nyingi na mara nyingi uambatana na hisia za usuni machuto au kukatatama. Kwa maana pami, asara nitukie la kafla, tuba, pali nisihemu wa mchakatu wa maisha unua usiana na hatari, uchagusi na mababiliko. Katika matumiji ya kila siku, asara ujitotesa katika biyashara, masomu na usiana na hata katika mpango, pinyafsi. Umumu wake unawanekana kwa kuwa umilasimishwa mtu kudatumini upia mikakati yake na kujifunjo kutokana na makosa. Mfanya biyashara naweza kupata hasara kutokana na mauzo duni. Wanafunja naweza kupata hasara kwa ya muda. Mahusiano kwa kukosa kupanga ratupa vizuri na mtu katika mahusiano naweza kupata hasara atisia anapo poteza kimari au uhusiano mhimi. Kwa njia hii asara inawusia na wakaribu na naesha hafila siku kwa kuwa kutofia pale ampapo chuhudi za binadamu ukudona na vikuanzo au hali siso tarajiwa. Kwa mtasamo mpana asara inaadharu kijamii, kichini na kielini. Kijamii asara inaweza kwa hiri ali ya kijamii au mausia na ya wada. Asapale inapo husishwa kushingo kwa pamoja na kukuromoka kwa materadio ya kikundi. Kiuchumi, asara uonekana wazi katika biyashara na usalisha aji. Ambapo weza kupunguza ajira kudorusha kipato cha familia na kusababisha mdororo wa maindelio. Kienimu asara uchukua sura na kushingo mtihani kupotesa muda wa masomo na kukosa puti ya kijendelesa. Hali ambayo uweza kuunguza motisha ya wanafunzi hiwapo aitashukilikiwa kwa busara. Hata hivyo, katika ngazi ya janii hasara pia inaweza kuwa chanso cha mangewuzi kwa kuwa ukua mchadala. Mchadala utafiti na mikakati nipia ya kuepuka kurudia makosa ya leyani. Kwa upande wangu binafsi ya hasara imekuwa sahari yangu ya kujifunza na kukua. Mimi nimawai kukumbana na asara katika mpango nilio kuwa nimeweka kwa matumaini makubo. Asapali njipo wekeza muda na nguhu katika jambu ambalo alikuzaa matunda nilio tarajia. Nakumbuka kipini nilio pofanya uamuzi wa haraka pila kutavakare kwa kine. Nikiamine kuwa chiti hada zangu zingekua na matokeo chani. Lakini mwishowe nikajikuta nimepoteza muda na ada rasimali ndongo. Niliokuwa nani asara hiyo ili nileta uzune na hisia ya kumzilahumu kwane nilioizi kama chuhudi zangu silikuwa mburi hata hivyo kadiri muda ili fiopita nilianza kuwana kuwa usoevu huo ulikuwa somo la muhimu kuhusu umehimu wa kupanga kushauriana na kuchunguza kwa makini kabla ya kuchukua hatua katika maisha yangu ya kila siku, hasara unikumbusha kuwa si kila jaripio uza matokeo ya papo hapo na kuamba kushindwa neshemu ya mchakato wa kujijenga. Kupitia usoefu huo, mjifunza kuwa hasara inaweza kuwa muadimo mkale lakini munu faida kubwa kwa anaye changua kujifunza badala ya kukata dama. Changamoto kubwa imekua kukubali hasara pila kujiangusha kimaadili na kujiona kukosa damani. Kwa kuwa mara nyingi nafuse ya binadamu upima damani yake kwa mafanikio puke. Isia za maumifu na machoto silinifanya nitafakari kwa kina sababu silizo sababisha hasara hiyo. Napapo nikaanza kubundua mapungufu yangu katika kupanga kusubiri na kusikibuliza ushauri. Kwa upande chanya hasara ili nifundisha unyekefu na kujijenga kisaikolojia kwane ili nilazimisha kukubale kuwa si kujua kila kitu na kwamba nilitaji kujifunza zaidi. Pia ili nifundisha kuwa dhamani ya mtu aipimu na ushindi peki pali pia uweza wa kusimame tena bada ya kuanguka. Kada nilifuwaendelea kupitia hali yoniligundua kwa hasara ili nifanya niwe makini.

Bafu ni chumba mahalo kilichoundwa kwa ajili ya kujisafisha mwili kwa kutumia maji sabuni na vifaa vingine vya usafi Kimsingi bafu hutumika kuondoa uchafu jasho na vijidudu vinavyoweza kudhuru afya ya binadamu kwa maana ya msingi Bafu ni sehemu muhimu katika nyumba ya au taasisi yoyote kwa sababu uhusishwa moja kwa moja na afya heshima binafsi na ustawi wa mtu Hivyo bafu si eneo la kawaida tu bali ni nafasi inayounganisha usafuli wa mwili na hali ya utulivu wa nafsi katika matumizi ya kila siku bafu hutumiwa na watu wa rika na mazingira mbalimbali iwe nyumbani shuleni kazini au katika maeneo ya umme umuhimu wake unaonekana katika namna unavyowezesha mtu kuanza au kumaliza siku akiwa safi na mwenye hisia ya upya. Kwa jamii, uwepo wa bafu huchangia kudhibiti mangonjwa yanayoenezwa kwa uchafu na kuimarisha tabia ya kujitathmini. Kwa njia hii bafu lina uhusiano wa karibu sana na maisha ya kila siku. Kwa kuwa karibu kila shughuli ya binadamu, huanza au kuisha kwa kujisafisha ili kudumisha afya ya heshimu ya mwili. Kwa mtazamo mpana Bafu lina athari za kijamii kiafya na kiuchumi. Jamii yenye hupatikanaji mzuri wa mabafu huonyesha kiwango cha juu ya ustaarabu na kujali ustawi wa wanajamii wake. Kwani usafi hujenga heshima na kuimarisha mahusiano ya kijamii. Kiafya, bafu husaidia kupunguza maambukizi ya mangonjwa ya ngozi na yale yanayosababisha. Sababishwa na vijidudu jambo ninalopunguza msingo wa matibabu na gharama za kiafya. Kiuchumu, uwekezaji katika miundo mbinu ya mapafu kama maji safi na mifumo ya maji taka kuongeza dhamani ya makazi na taasisi. Pia huunda ajira katika sekta ya ujenzi na huduma. Kwa ujumla, bafu lina nafasi muhimu katika maendeleo ya jamii kwa kuwa huunganisha usafi afya na hadhi ya maisha. Kwa upande wangu binafsi, bafu limekuwa sehemu muhimu sana ya ratiba yangu ya kila siku na utaratibu wa kujitunza. Mimi huchukulia bafu kama. Muundo wa faraga unaoruhusu, kutulia na kujitathmini. Baada ya shughuli nyingi ya siku, asubuhi ninapoonga nahisi kama nishaanza siku upya. Nikiondoa uchovu na usingizi na kujianda kisaikolojia kwa majukumu yanayonisubiri. Jioni na usiku, ninapolitembelea bafu. Huwa kama nafunga ukurasa wa siku na kuondoa jasho. Vumbi na mzigo wa mawazo niliyobeba tangu asubuhi katika maisha yangu ya kila siku. Bafu hunisaidia kujenga nidhamu ya kujifunza kwa kuwa nimegundua kuwa ninapo jali usafi wangu najiheshimu zaidi na kujiamini ninapokutana na watu. Pia kupitia Bafu nimejifunza umuhimu wa mali maji safi matumizi yake ya busara. Kwani kila ninapofungua bomba natambua kuwa rasilimali hili ya dhamani na inahitaji kulindwa. Kupitia uzoefu huwa nimepata mafunzo yanayohusiana na usafi afya na hali ya ndani ya mwili. Changamoto wa mawazo nimewahi kukutana nazo ni nyakati ambazo upatikanaji wa maji hukuwa wa hakika. Jambo linalonifanya nitambue dhamani ya bafu kwa kuwa kiwango kubwa zaidi. Hisia ya kukosa bafu la kutosha zilinifundisha kuvumilia na kupanga matumizi yangu ya maji kwa umakini na pia kunifanya nitambue kuwa mambo yanavyochukuliwa kuwa ya kawaida yanaweza kuwa ya dhamani kubwa kwa wengine. Kwa upande chanya, bafu limekua chanzo cha utulivu akili kwa kuwa maji yanaponiguza hunipa hisia ya kupumzika na kuachilia msongo wa mawazo. Pia limenifundisha kuwa usafi wa mwili lina uhusiano wa karibu na usafi wa mawazo. Kwani ninapojisikia safi mwili huwa nahisi rahisi zaidi kwangu kufikiri kwa kuwa wazo wa kufanya mawazo matulivu. Funzo kubwa niliopata ni kuwa tunza si anasa bali ni hitaji la msingi linaloathiri afya.

Suruali ni aina ya nguo inayofaa kufunika sahemu ya chini ya mwili hasa kutoka wastani hadi vidole vya miguu na mara nyingi hutengenezwa kwa kitambaa chenye uimara na unyumbufu unaofaa kwa harakati za kila siku Kwa msingi, suruali hufanya kazi ya heshima na faragha ikilinda mwili kutokana na hali ya hewa vumbi jasho au mambo mengine yanayoweza kumdhoofisha mtifuko wa kawaida wa mwili Kwa maana ya msingi, suruali si tu kipande cha nguo bali ni sehemu ya mtindo wa maisha ya utambulisho wa jamii Kwani inaonyesha ladha hadi na nafasi ya mfafanji katika jamii katika matumizi ya kila siku, suruali huvaliwa katika familia shule, kazini, sherehe, na hata wakati wa mchezo au shughuli za kila aina. Muhimu wake unaonekana katika kulinda faragha ya mwili na kuwezesha harakati kwa ufanisi, ikiwemo kukaa kukimbia na kupanda. Katika jamii, suruali hutumika pia kama ishara ya heshima mtindo wa utambulisho wa jamii kwani haina rangi na umbo ya suruali mara nyingu huashiria hadi au kundi la mtu. Kwanzia hii, suruali ina uhusiano wa karibu sana na maisha ya kila siku kwa kuwa ni nguzo ya heshima utulivu na urahisi wa kuishi. Kwa mtazamo mpana, suruali ina athari za kijamii kitamaduni na kiuchumi. Kijamii, suruali inasaidia kudumisha heshima na taratibu katika mahusiano ya kila siku. Kwani mtu asiyevaa suruali vizuri au kwa wakati sahihi anaweza kuonekana hajajiheshimu hajaheshimu jamii au mahusiano yake. Katika kitamaduni, suruali hubeba utambulisho wa jamii na desturi. Kwani mitindo ya suruali mara nyingi huashiria muktada wa kijamii umri na hadi ya mpafaji. Kiuchumi, tasnia ya kutengeneza na kuuza suruali, hutoa ajira kwa wafuaji, wauzaji na wabunifu. Kwa hivo, huchangia maendeleo ya jamii ya uchumi pafu mfano wa utafiti wa mtendo historia na mavazi na mabadiliko ya kijamii katika jamii mbali mbali. Kwa upande wangu binafsi, suruali imekua sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku na taratibu za mavazi. Mimi huchagua kwa makini rangi ukubwa unene wa suruali kulingana na suruali zinazokabiliwa nazo. Kwani nimegundua kuwa suruali nzuri hutoa faraja na heshima kwa mfano ninapokuwa katika Ninapokuwa shuleni au kazini, suruari inayofaa hunifanya nijisikie nikiwa na heshima na kujiamini wakati ninapokuwa nyumbani au mchezoni Suruali ya starehe hunifanya nionekane na kusikia vizuri katika maisha ya kila siku, suruali imenifundisha umuhimu wa kupanga mavazi kwa ajili ya faraja, heshima na mwonekano mzuri na pia jinsi mavazi yanavyoweza kuathiri mtazamo wa wengine. Pia jinsi mavasi yavyoweza kuathiri mtazamo wa wengine kwangu. Suruali pia imenisaidia kuelewa dhamani ya utaratibu wa mavasi. Katika jamii na jinsi, kipande cha nguo kinavyoweza kuathiri heshima maadili na mshikamano wa kijamii. Kupitia uzoefu, huu nimejifunza kuwa suruali si tu kipande cha nguo. Bali ni sehemu ya utamaduni. Heshima na faragha. Changamoto nilizozozana nazo ni pale nilipokosa suruali inayofaa kwa hali fulani. Hali ambayo ilinifanya nijisikie kutokuwa na heshima na hali au kutohitaji hali yangu. Hisia za faraja ninazopata napo vaa suruali nzuri zimenifundisha kudhamini taratibu wa mavazi na umuhimu wa kuzingatia nafasi. Wakati changamoto hizo zilinifundisha ubunifu wa kuchagua na kutumia nguo ipasavyp. Faida kubwa niliyoiona ni kwamba suruali husaidia kujenga nidhamu na kujifunza kuonyesha heshima kwa wengine na kujenga mtazamo chanya na nafasi yangu. Suruali ni zaidi ya nguo ni daraja la heshima faraja na mtindo wa maisha unaochangia ustawi wa kila siku. Kwa mtazamo wa baadae ninaona suruali ikiwa na nafasi muhimu katika ukuaji wangu binafsi na mwelekeo wa maisha yangu.

Uchambuzi ni mchakatu wamaelezu zake fikra unaolenga kuwelewa kufasiri kudatumini jambo fulana kwa kina ili kubaini mana yake Mundo wake zaidi ni kupaini mana yake mundo wake faida na changamoto zinazo huziana nae Kimsingu uchambusi ni uwezo wa kugawanya kitu kikubwa kuwa sahemu ndogo ndogo ili kila kipengele kiwezo kuchunguzwa kwa undani. Na hivo kutoa uwelewa wakina juu ya jinzi mambo ya nafiofanya kazi na kwanini ya natokea na andhari saki. Kwa mane ya mzingi, uchuambusi situ kuchunguza kwa macho tu pali ninjia ya kupata ufahamu wakina, kufanya maamuzi sahihi na kuelewa mazingira ya naye husiana na jambu husika. Katika maisha ya kila siku, ujambusi ujitoteza katika kila atua ya kufanya maamuzi au kudamini hali fulani. Umimu wake unaonekana pale mtu wanapepaswa kwelewa tatiso kuchabua chambua sahi na kwelewa matokeo ya tukio fulani. Katika shule ujambusi utumika kufafano ocha za kisayanzi kupime matokeo ya mazaribio na kwelewa tafsiri za nadhari. Katika maisha ya gizami, uchambuzi uwasesha mtu kuwelewa tabia za wengine kuwelewa sababu ya mingongani au kupaini njia bore za kushirikiana. Kwa njia hii, uchambuzi unahusiana wakaribu na maisha kila siku kwa kuwa na saibia kufanya maamuzi sahihi kuwelewa muktada na kuboresha matokio ya atua sinaso chukulio. Kwa mtathama mpana uchambuzi unahadhari kubwa kielimu kizami kichumi na kiakili. Kielimu uchambuzi uchangia maendelewe ya ufahamu uwelewa na nadare na wezo wa kutatua matatiso kwantia ya busara. Kizami uchambuzi usaidia kurewa mgongano kumarisha usiana na kuchenga mshikamano wa zami kwa kushukulikia matatiso kwa akili na busara. Kiuchumi uchumbusi wa masoko garama na faida usaidia wa jasirimali na mashirika kufanya, maamusi sahihi kuboresha utendazi na kuongeza faida. Kiakili uchambusi uchangia na indigo ya fikra kupunifu na uwezo wa kundatumini hali tafauti. Jambo linalo ongeza ni damu ya akili na uwelewa wa kibinafsi. Hili uchambuzi misane ya msingi na uchambu ustawi wa maisha binafsi na naendelea ya jami kujungu. Uhupande wangu binafsi, uchambuzi umekuwa sahemu, muhimu katika maisha yangu ya kila siku. Kwani ninapo kapidiana na tuakisa au kuchambua, changuwa mara zoto ni mazari kuchambua kila kipengele kwa kina. Nini chukua muda kuangalia sababu matokeo na mbandala kuhakikisha kuwa wamuzi wangu misahihi na unaleka faida. Kwa mfano, katika maisha yangu uchambusi kumisaidia kuwelewa ocha kuandaa majipu na kufanikisha mafanikio ya kitarumu. Katika maisha ya kila siku uchambusi ufundisha ufumilifu, medamu na busara. Kwa ni mara zoto sirazi kuelewa chanzo na matokeo ya chambu pila kutunguja kwa makini. Uchambusi pia ufundisha kudamini malengo madogo kuona mundo wa chambu na kuzingatia kila kipengele kabla ya kufanya uamuza. Kupitia usoefu huo nimugundua kwa uchambusi ni msingi wa busara na uelewa wa maisha. Changamoto ninazo kutana ninazo ni pale mambo yanapo kwa changamano au yanapo husisha, upengele vingi vina vyopaswa, kusingatiwa kwa wakati moja. Nzambo linalofundisha uvumilifu na kupanga atua kwa busara. Ezia ninazo pata ni mchanga nikuwa shahuku, tahathari, ninafuraa pale ninapo familia kuelewa nzambo kwa kine na kupata suluisha. Faida kubwa ni kuwa uchambuzi uzaidia kufanya maamusi sahihi kuelewa matokeo ya atuwa zangu kuboresha kuhusiana wajani na kuongeza uwelewa waki binafsi. Hivyo uchambuzi ni saidi ya mchakato wa fikra na daraja la abusara uwelewa na ustawi wa maisha. Kwa mtasamu wa badaye, ninaona ujambunzi likiwa ninafase muhimu katika ukwaji wangu pinafsi na muilekeo wangu wa maisha yangu be yote.

Kumi ni namba ya msingi inayowakilisha wingi wavitu kumi na mara nyingi utumika katika hesabu kupanga vipengele au kuelezea kikomo cha idadi. Kimsingi kumi ni msingi wamfumo wadesimali na utumika duniani kote kwani kila kipengele cha hesabu kinapangwa kwa makundi ya kumi. Kwa maana ya msingi, kumi si namba tu bali pia ni dhana ya kupanga kuhesabu na kuelewa uwiyano wa vitu katika maisha ya kila siku. Katika maisha ya kila siku, kumi ujitokeza kwa njia nyingi. Tunaweza kuwa na tukio kituo chakula chenye items, kumi, viatu kumi, kwenye rafu au ata siku kumi za maandalizi ya shughuli fulani. Mwimu wake unaonekana pale mtu anapopanga ratiba bajeti au kihesabu matokeo ya shughuli za kila siku. Katika shule wanasayansu na wahesabu hutumia kumi kama msingi wakujifunza hesabu mifumo ya kuhesabu na binary system. Huku wakijenga msingi wakuelewa idadi kubwa zaidi. Katika maisha kijamii kumi inaweza kuwakilisha vikundi vya watu matukio au hatua. Jambo linalo saidia kupanga, shughuli, kushirikiana na kudumisha mpangilio. Hivyo kumi ina usiano wakaribu na maisha kila siku kwa sababu uezesha kuhesabu na kuelewa uiwiano wa mambo. Kwa mtazamo mpana kumi inaadhari kubwa kielimu, kijaami, kiuchumi na hata kisaikolojia. Kielimu kumi ina msingi wa isabati kuelewa na wanamba kubwa na utayarishazi wa vipengele katika masomo ya sayanzi na teknolojia. Kijamii kupanga vipengele kumi mara nyingi usaidia kuunda makundi madogo yenye mshikamano, kuraisisha ushirikiano na kufanikisha maamuzi ya pamoja. Kiuchumi, kumi hutoa msingi wa kupanga bajeti kushughulikia hesabu za mapato na gharama na kuakikisha uwiano katika matumizi ya rasilimani. Kisaikolojia, kumi uchangia kuleta utaratibu mpangilio na hisia ya usawa katika maisha ya kila siku. Kwani mtu anapokuwa na mpangilio wa kumi anaona kila kipengele kinashirikiana kwa uwiano. Hivyo kumi ni zaidi ya namba. Nidhana ya kupanga kuhesabu na kudumisha uwiano. Kwa upande wangu binafsi kumi, imekua kipengele cha msingi katika maisha yangu ya kila siku. Mimi uchagua kupanga ratiba yangu kuhesabu. Saa somo na mpangilio wa kasi na burudani kwa kutumia makundi ya kumi kwa mfano. Mara nyingi naangalia nikipengele kumi. Ngani, lazima nimalize kabla ya kuanza shughuli nyigine. Jambo linalo niskuma kuwa makini na mpangilio wa muda. Katika maisha yangu kumi imenifundisha nidhamu uvumilivu na umuhimu wa kupanga kila hatuwa kwa mpangilio unaofa. Pia unifundisha jinsi ya kugawanya majukumu katika sehemu ndogo ndogo zinazeweza kudhibitiwa. Jambo linalo ongeza ufanizi na utulivu wa akili. Kupitia uzoefu huo, nimegundua kuwa dhana ya kumi ni msingi wa busara, mpangilio na uwelewa wa maisha. Changamoto ni nazo kutana nazo ni pale idadi kubwa au vipengele vingi vinapoitaji kuzingatiwa zaidi ya makundi ya kumi. Jambo linalo nisukuma kufanya mpangilio makini zaidi. Hisia ninazo pata ni mchanganyiko wa furaha utulivu na shauku pale ninapo fanikiwa kupanga na kumaliza kila kikundi cha kuu. Faida kubwa ni kuwa kumi unisaidia kupanga muda kufanikisha machuku. Na kudumisha uwiano na kuelewa upangilio wa mambo katika maisha binafsi.

Kuandika ni neno linalotumiwa kuelezea kitendo cha kuweka kitu kilichoChapishwa kuandikwa au kuandaliwa kwenye sehemu nyingine mara nyingine kwa kutumia mkono kifaa au teknolojia ili liweze kushirikishwa kuhifadhiwa au kuonyesha kwa urahisi Kimsingi bandika ni mchakato wa kuhamisha au kunakili taarifa picha maandiko au maudhui kutoka sehemu moja kwenda nyingine Nikilenga kuwezesha mawasiliano ufahamu au matumizi ya kitendaji. Kwa maana ya msingi kuandika si tu kitendo cha kawaida. Mbali ni njia ya kufanikisha ushirikiano urahisi wa mawasiliano na upatikanaji wa taarifa katika maisha ya kila siku. Katika maisha ya kila siku kuandika hujitokeza mara nyingi pale mtu anapohitaji kushiriki taarifa au maudhui. Kama vile kunakili maandiko kutoka kitabu kwenda kwenye. Daftari kutumia taarifa kwa barua pepe au kuhamisha picha na faili kwenye kompyuta au simu. Umuhimu wake unaonekana katika kurahisisha kazi, kuharakisha mawasiliano na kuharakisha maudhui muhimu, yanayo patikana kwa urahisi katika shule au kazini, kuandika ni zana muhimi ya kusambaza taarifa kuhifadhi kumbukumbu au kuandaa ripoti na maudhui mbalimbali katika jamii kuandika hufundisha ushirikiano uratibu na uhifadhi wa maarifa Jambo linalo saidia kudumisha mshikamano wa kijamii na kuongeza ufanisi wa mawasiliano Hivyo bandika linahusiano wa karibu na maisha ya kila siku Kwani linarahisisha upatikanaji wa taarifa mawasiliano na kazi ya kila siku Kwa mtazamo mpana Bandika lina athari kubwa kielimu kijami kiteknolojia na kiutendaji. Kielimu kitendo cha bandika huchangia kufanya na kusambaza maarifa. Husaidia wanafunzi na walimu kufanikisha mofimu na kurahisisha ufahamu wa methali na semi. Kijamii bandika husaidia kushirikisha taarifa muhimu kwa haraka kuongeza mshikamano wa watu na kuwezesha ushirikiano wa pamoja katika familia, shule au jamii. Kiteknolojia, bandika ni mfumo wa matumizi ya kompyuta simu na mtandao kwani kunakili kunahamisha na kushiriki fahari ni sehemu ya maisha ya kisasa. Kiutendaji bandika, hufanya kazi iwe rahisi kuongeza ufanisi na kupunguza muda unaotumika katika kuandaa au kusambaza taarifa. Hivyo bandika ni zaidi ya kitendo cha kildiji, ni chombo cha maendeleo mshikamano na ufanisi wa kila siku. Kwa upande wangu binafsi, bandika limekua sehemu muhimu katika maisha yangu ya kila siku. Kwani mara nyingi napaswa kunakili taarifa maandiko au picha kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Mimi hufuata hivyo kila ninapokuwa na ripoti ya shule, kazi na utendanji, au hata kushirikisha ujumbe na marafiki kupitia simu au kompyuta. Katika maisha yangu, bandika limenifundisha usahihi, nidhamu na uvumilivu. Kwani mara nyingi kunakili au kukanusha maudhui kunahitaji umakini, ili kuepuka makosa. Pia limenifundisha umuhimu wa kushirikiana kuhifadhi taarifa kwa usahihi na kuhakikisha kila hatua ya kazi imefanyika kwa mpangilio na kwa utaratibu unaofaa. Kupitia uzoefu huu, nimegundua kuwa bandika ni chombo muhimi cha usawa, ufanisi, na mawasiliano Changamoto ninazokutana nazo ni pale, maudhui ni mengi au changamano. Jambo linalonifundisha kupanga hatua kwa busara na kutumia muda wangu hisia ninazopata ni mchanganyiko wa furaha, utulivu na ushauri pale maudhui yanapofanikishwa kuhamishwa bila makosa nina shaka au wasiwasi pale kunapotokea makosa faida kubwa ni kuwa bandika hunisaidia kuongeza ufamili, kudumisha taarifa sahihi na kufanikisha mawasiliano na kuhakikisha kila hatua ya kazi inafanyika kwa utaratibu hiyo bandika ni zaidi ya kitendo cha kawaida, ni zani, ya busara, mshikamano na ufanisi wa kila siku. Kwa mtazamo wa baadaya, ninaona bandika ikiwa na nafasi muhimu katika ukuaji wangu binafsi na mwelekeo wa maisha yangu. Nitaiendeleza kama njia ya kufanikisha mawasiliano, kuongeza ufanisi wa kazi na kudumisha kumbukumbu na taarifa muhimu sana.

Matunda ni sehemu ya mimea au matokeo ya mimea yanayopatikana baada ya maua kupalilia mara nyingi yakitumika kama chakula kwa binadamu na wanyama. Kimsingi, matunda ni chanzo cha virutubisho muhimu kama vile vitamini, madini, sukari, asilia na nyuzi muhimu za lishe. Jambo linalochangia afya ya mwili na ukuaji wa binadamu. Kwa maana ya msingi, matunda si chakula tu chenye ladha nzuri, bali pia ni alama ya afya, ustawi na uhai katika maisha ya kila siku. Katika maisha ya kila siku, matunda hujitokeza kila wakati tunapokula kuandaa chakula au kushiriki sherehe za familia. Umuhimu wake unaonekana pale mtu anapojali afya yake kupanga mlo wenye lishe na kumfundisha mtoto kula chakula chenye virutubisho. Katika jamii, matunda huchangia lishe bora, huimarisha afya na mara nyingine hutumika katika biashara za kienyeji. Ambapo wakulima wanaweza kuuza mazao yao na kupata kipato. Matunda pia huwakilisha tamaduni fulani kwani baadhi ya sherehe na tamaduni hutumia matunda maalum kama sehemu ya sherehe au mila. Hivyo matunda yana uhusiano wa karibu na maisha ya kila siku kwani ni sehemu muhimu ya lishe afya na mshikamano wa kijamii. Kwa mtazamo mpana matunda yana athari kubwa kiafya kijamii kiuchumi na kielimu. Kiafya kula matunda huimarisha mwili kuzuia magonjwa na kuongeza kinga za mwili. Jambo linalochangia ukuaji wa ustawi wa binadamu. Kijamii matunda husaidia kuimarisha mshikamano wa kifamilia pale yanapokuwa sehemu ya mlo wa pamoja. Kusherehekea sherehe na kushiriki katika shughuli za kijamii. Kiuchumi biashara ya matunda hutoa ajira kwa wakulima wauzaji na wajasiriamali wadogo huku ikichangia mapato ya familia na jamii. Kielimu matunda hutumika kufundisha watoto kuhusu lishe, afya na thamani ya mazao ya kilimo. Hivyo matunda ni zaidi ya chakula ni ishara ya afya, ustawi, mshikamano na maendeleo ya kijamii. Kwa upande wangu binafsi, matunda yamekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Mimi hula matunda kama sehemu ya chakula changu cha asubuhi, sehemu ya chakula cha mchana na hata vitafunwa kwani hufanya nishike nguvu. Nidhamu na afya njema. Kwa mfano, kula ndizi na machungwa kila asubuhi kunanifanya nijisikie chanya na tayari kukabiliana na changamoto za siku. Katika maisha yangu matunda yamenifundisha umuhimu wa kula vyakula vyenye lishe kudumisha afya na kupanga milo yangu kwa busara. Pia yamenifundisha kuthamini mazao ya asili na jinsi ya kushirikiana ya familia au marafiki katika kudumisha lishe bora na afya njema. Kupitia uzoefu huo nimegundua kuwa matunda si tu chakula bali ni chombo cha afya nidhamu na mshikamano wa kijamii. Changamoto ninazokutana nazo ni pale matunda hayapo kwa urahisi au wakati wa msimu haupo. Jambo linalonisukuma kutafuta mbadala wa lishe au kupanga ununuzi vizuri. Hisia ninazopata ni furaha kuridhika na utulivu pale ninapokula matunda huku nikijua kuwa mwili wangu unapata virutubisho muhimu. Faida kubwa ni kuwa matunda hunisaidia kudumisha afya, kuongeza nishati na kuimarisha kinga ya mwili, na pia kuchangia mshikamano wa familia na marafiki wakati wa kula pamoja. Hivyo matunda ni zaidi ya chakula, ni mwongozo wa afya nidhamu na ustawi wa kila siku. Kwa mtazamo wa baadaye, ninaona matunda likiwa na nafasi muhimu katika ukuaji wangu binasi na mwelekeo wa maisha yangu. Nitaendeleza kama sehemu ya lishe ya kila siku, kuhakikisha mwili wangu unapata viritubisho vyote vinavyohitajika na pia kuchangia mshikamano wa familia na kijamii. Umuhimu wa matunda utaendelea kuathiri fikra zangu na kunikumbusha kuwa afya ni msingi wa kila jambo na lishe bora ni chombo cha kudumisha nguvu nidhamu na mshikamano. Kadiri ninavyoendelea mbele matunda yatabaki kuwa ishara ya afya, furaha, nidhamu na ustawi huku yakiimarisha katika kila hatua ya maisha yangu ya kila siku.

Bonasi ni neno linalotumika kwelezea dhawabu malipo ya ziada au faida ya kipekee inayotolewa kwa mtu juu ya kazi ziada au mafanikio aliofanikisha Kimsingi bonasi ni dhawabu ya ziada inayotolewa kama ishara ya kudhamini mchango wa mtu kutoa motisha na kuimiza utendaji bora Kwa maana ya mzingi, bonasi si tu malipo ya fedha, bali ni alama ya kudhamini jidihada motisha ya kufanya zaidi na msaada wa kuendeleza ustawi wa mtu binafsi au kikundu. Katika maisha ya kila siku, bonasi hujitokeza kwa njia mbali mbali kama malipo ya ziada kwa wafanyikazi zawadi za mafanikio, shuleni au faida maalum inayotolewa kwa wateja katika biashara. Umuhimu wake unaonekana pale mtu anapokuwa na motisha ya kufanya kazi kwa bidii kushiriki ukamilifu katika miradi na kufanikisha malengo binafsi na yankikundi. Katika jamii bonasi hufundisha thamani ya jidihada uvumilivu na mshikamano. Kwani mtu anaepokea bonasi anahitaji kudhaniniwa, jambo linaloongeza hamasa kushirikiana na wengine. Hivyo bonasi linauhusiano wa karibu na maisha ya kila siku. Kwa kuwa limechangia motisha mshikamano na udhamini wa jidihada. Kwa mtazamo mpana bonasi ni maandhari kubwa kijamii kisaikolojia, kiuchumi na kiutendaji. Kijamii bonasi huchangia mshikamano wa kijamii na kushirikiana. Kwani mtu anayepokea bonasi hana hisia ya kudhaminiwa na kuhamasaka kushirikiana na wengine. Kasaikonojia bonasi huchangia kuongezeka kwa motisha furaha na kuimarisha hali ya akili ya mtu. Jambo linaloongeza bidii na utendaji. Kiuchumii bonasi huongeza mapato ya mtu kurahisisha maisha yake na mara nyingine kuchangia ustawi wa familia au kikundi. Kiutendaji bonasi hufundisha nidhamu uvumilivu na umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii ili kufanikisha malengo. Hivyo bonasi ni zaidi ya malipo ya ziada, ni chombo cha motisha udhamini, mshikamano na maendeleo ya kila siku Kwa upande wangu binafisi bonasi ilikuwa sehemu muhimu katika maisha yangu ya kila siku Mimi hugungua kuwa jidihada zangu, ubunifu na bidii hupewa thawabu au motisha ya ziada jambo linaloisukuma kuwa makini zaidi, kuzingatia maelezo kwa kina na kushirikiana na wengine kwa moyo wa dhati. Kwa mfano, pale ninapokamilisha mradi shuleni au kazini kwa ufanisi napata bonasi ambayo huniwasha kufanya zaidi na kuboresha ubora wangu wa kazi zangu. Katika maisha yangu bonasi umenifundisha umuhimu wa jidihada na nidhamu, uvumilivu na jinsi ya kudhamini kila fursa inayopatikani. Pia hufundisha kuwa kila jidihada lina dhawabu yake iwapo limefanywa kwa bidii busara na moyo wa dhati. Kupitia uzoefu huu, nimegundua kuwa bonasi si tu dhawabu ya kifedha. Bali ni chombo cha motisha mshikamano na ustawi wa kibinafsi. Changamoto ninazokutana nazo ni pale jidihada zangu haziniletei dhawabu inayofaa. Jambo linalonifundisha uvumilivu, kutafakari na kuendelea kufanya bidii bila kujali matokeo mara moja. Hisia ninazopata ni mchanganyiko wa faraha, msisimko na kuridhika pale ninapopokea bonasi. Huku nikijua jidihada zangu zanipea udhamini. Faida kubwa ni kuwa bonasi hunisaibia kuongeza motisha, kuboresha utendaji, kudumisha nidhamu na mshikamano na kuchangia maendeleo binafsi na ya kikundu. Hivyo bonasi ni zaidi ya malipo ya ziada ni mwongozo wa motisha, udhamini na ustawi wa kila siku. Kwa mtazamo wa baadaye, ninaona bonasi ikiwa na nafasi muhimi katika ukuaji wangu binafsi na mwelekeo wa maisha yangu. Niteiendeleza kama motisha ya kufanya kazi kwa bidii kuendeleza nidhamu na kushirikiana kwa moyo wa dhati. Umuhimu wa bonasi utaendelea kuathiri fikra zangu na kizikumbusha kuwa jidihada zangu zina dhamani na kwamba kazi mzuri inapaswa kudhaminiwa. Kadiri ninavyoendelea mbele bonasi itabaki kuwa mwongozo wa motisha, nidhamu, mshikamano na maendeleo binafsi huku likiimarisha katika kila hatua.

Siku njema ni maneno yanayo tumika kuonyesha salamu ya furaha matumaini na matakwa mema kwa mtu kwanza au kuishi siku yake kwa amani na mafanikio. Kimsingi siku njema ni ishara ya moyo mwema heshima na mshikamano kwa kijamii. Ikihimiza hisia chanya furaha na matumaini ya siku yenye mafanikio. Kwa maana ya msingi, siku njema si tu maneno ya kawaida, bali ni dhana ya heshima, upendo na mshikamano unaonyesha utu na dhamani ya mawasiliano ya kila siku. Katika maisha ya kila siku, siku njema hujitokeza mara nyingi, pale mtu anapo kutana na mwenzake asubuhi kuanza kazi na kuwasalimu marafiki na familia. Umuhimu wake unuonekana pale mtu anapo pata moyo mwema hisia changa na motisha ya kushirikiana na wengine. Katika shule, kazini au jamii kwa ujumla kusema siku njema hufundisha heshima unyenyekevu na mshikamano wa jamii. Maneno haya huunda mazingira mazuri, huondoa hisia za hasira na chuki na kuimarisha utaratibu katia watu. Hivyo siku njema lina uhusiano wa karibu na maisha ya kila siku. Kwani ni msingi wa mawasiliano mazuri, mshikamano wa furaha. Kwa mtazamo mpana, siku njema njema lina adhari kubwa kijamii, kisaikolojia na kiutendaji. Kijamii siku njema huchangia mshikamano wa kijamii na kuunda hali ya ushirikano na furaha kati ya watu. Kisaikolojia maneno haya huongeza morali, kurahisisha utulivu wa akili na kuondoa msongo wa mawazo, jambo linalo ongeza ubora wa mawasiliano na utendaji wa kila siku. Kiutendaji kusema siku njema hufundisha unyenyekevu, heshima na umuhimu wa kutoa hisia chanya kwa wengine, jambo linalo saidia kushirikiana kwa ufanisi katika shule, kazini au kufagia. Hiyo, siku njema ni zaidi ya mameno chombo cha mshikamano furaha na ustawi wa kila siku. Kwa upande wangu binafsi siku njema imekuwa husema ya mawasiliano yangu ya kila siku, mimi husema siku njema kwa marafiki familia au wenzangu kazini ili kuanzisha mawasiliano kwa hisia ya chanya na mshikamano. Kwa mfano pale nikiwa ofisini au shuleni kusema siku njema kuna nifanya nijisikie chanya na kunipa moyo wa kushirikiana na wegine bila vizuizi. Katika maisha yangu, siku njema imenifundisha umuhimu wa kutoa hisia chanya kushirikiana kwa moyo muwema na kuunda mazingira ya mshikamano na furaha. Pia hufundisha unyenyevu, uvumilivuu na kudhamini hali ya wengine. Zambo linalo ongeza mshikamano wa kijamii. Kupitia uzoefu huo nimegundua kuwa siku njema, si tu maneno ya kawainda, bali ni chombo cha mshikamano, furaha na ustawi, wa kijamii na kibinafsi. Changamoto ninazo kutana nazo ni pale, mtu hakupokea uchungu kwa moyeowa furaha, au pale mazingira, ninapo kuwa chungu yasio na mshikamano. Jambo linalo niskuma kutumia uvumilifu na busara. Hisia ni nazo pata ni mchanganyiko wa furaha moyo mwema na utulivu. Pale maneno yangu yanapo kubalika na kuunda hali chanya. Faida kubwa ni kuwa siku njema hunisaidia kumairisha uhusiano na wengine kuunda mazingira ya mshikamano na kuongeza motisha ya kushirikiana na kufanya kazi kwa furaha. Hivyo, siku nzema ni zaidi ya maneno ni muongozi wa mshikamano, furaha na ustawi wa maisha ya kila siku. Kwa mtazamu wa baadae, ninaiona siku njema ikiwa na nafasi muhimu katika ukuaji wangu binafsi na mwelekeo wa maisha. Nitaiendeleza kama sehemu ya mawasiliano yangu ya kila siku kuhakikisha natoa hisia chanya mshikamano na motisha kwa kila mtu ninaye kutana naye. Umuhimu wa siku njema utaendelea kuathiri fikra zangu kwa kunikumbusha kuwa mshikamano, furaha na unyenyekevu ni msingi wa maisha mazuri. Kadri ninavyo endelea mbele. Siku njema itabaki kuwa ishiara ya mshikamano furaha na motisha chanya huku ikinisaidia kudumisha utulivu, mshikamano na ustawi katika kila hatua ya maisha yangu ya kila siku. Hivyo, siku nzema haitakuwa tumaini, bali itakuwa ishara ya mshikamano, furaha na ustawi endelevu na maisha yangu.

Sikio ni kiungo cha mwili wa binadamu au wanyama kinacho husika na kuskia sauti na kudumisha usawa wa akili na mwili. Kimsingi skio inatambua mawimbi ya sauti kuyabadilisha kuwa taarifa zinazoweza kueleweka na pia linasaidia kudumisha muungano wa mwili wakati wa kusimama kutembea na kuendesha shughuli bali bali. Kwa maana ya msingi, skio si tu kiungo cha skia bali ni daracha la mawasiliano hisia na uelewa wa mazingira yanayo zunguka. Katika maisha ya kila siku, skio hujitokeza kila wakati tunapowasiliana kuskiliza mwalimu rafiki au habari au hata katika kufurahia muziki au sauti za asili. Umuhimu wake unaonekana pale mtu anapohitaji kuelewa maelezo, kuelewa hisia za wengine na kuepuka hadhari inayoweza kutokea katika kushindwa kuskia sauti muhimu. Katika shule kazini au kwa faimilia, kuskia kwa usahihi kuna hakikisha mawasiliano mazuri kushirikiana kwa heshima na kudumisha mshikamano. Katika jami skio ufundisha uvumilifu ni unyenyekevu, umuhimu wa kuskiliza wengine kabla ya kutoa maoni wa au maamuzi. Hivyo skio linauhusiano wa karibu na maisha ya kila siku kwani linatoa taarifa muhimu za kuendesha maisha kwa usahihi na kwa mshikamano. Kwa mtazamo mpana, skio linaathari kubwa kielimu kijami kisaikolojia na kiafya. Kielimu kuskiliza kwa makini husaidia kuelewa mafunzo kufanikisha masomo na kuongeza ufahamu wanadaria na maelezo ya walimu. Kijamii skio huchangia kuimarisha uhusiano wa kijamii na kuwa kuskiliza wengine kunaleta mshikamano kuelewa hisia na kuondoa migongano kisaikolojia. Skio hufanya kazi pamoja na upungu kuelewa sauti, hisia na ujumbe unaopelekewa, jambo linaloongeza, ustawi wa akili na hisia. Kiafya kuskiliza vizuri kunasaidia kudumisha afya masikio na usawa wa mwili. Kwa kuwa skio pia linajukumu na kudumisha muungano na kusawasisha mwili. Mbio skio si tu kiungo cha mwili, bali ni chombo cha uwelewa mshikamano na ustawi wa kila siku. Kwa upande wangu binafsi, skio limekua muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Mimi huwa na skiliza kwa makini, maelezo ya mwalimu shuleni mashauri ya wazazi na hisia za rafiki na mwenzangu. Kwa mfano, kuskiliza kwa makini maelezo ya kazi kunanisaidia kufanya uamuzi sahihi, kuelewa changamoto na kushirikiana kwa busara. Katika maisha yangu ya kila siku, skio limenifundisha uvumilivu umuhimu wa kuskiliza wengine na jinsi ya kuelewa hisia na maelezo bila kubadilisha mambo. Pia limenifundisha kuthamini maelezo madogo, muongozo wa busara na jinsi ya kutambua, athari au fursa zilizoko, karibu nami. Kupitia uzoefu huwo, nimegundua kuwa skio si tu kiungo cha mwili. Bali ni sana ya mshikamano mawasiliano na uelewa wa kila siku. Changamoto ninazokutana nazo ni pale mtu anaposema bila kufafanua au pale sauti ni za chini sana. Jambo linaloniskuma kutumia umakini zaidi na uvumilivu. Hisia ninazopata ni mchanganyiko wa shauku tahadhari na furaha pale ninapopata maelezo sahihi na kuelewa jambo kwa kina. Faida kubwa ni kuwa skio husaidia kufanya maamuzi sahihi na kudumisha ushirikiano mzuri kuepuka athari na kuongeza ustawi wa kina wa mungu. Hivyo skio ni zaidi na kiungo mungu. Ni mwongozo wa mshikamano, busara na ustawi wa kila siku. Kwa mtazamo wa baadae, nimeona skio likiwa na nafasi muhimu katika ukuaji wangu binafsi na mwelekeo wa maisha yangu. Nitaliendeleza kwa kuskiliza kwa makini kuelewa ujumbe wa wengine na kuzingatia kila kipengele cha mawasiliano ile kufanya maamuzi. Sahihi, muhimu wa skio utaendelea kuathiri fikra zangu kwa kunikumbusha kuwa uelewa wa kila jambo unapokea kwenye sauti ni msingi wa busara mshikamano na ustawi wa maisha yangu. Skio itabaki kuwa ishara ya uwelewa na mshikamano.

Waridi ni uwa lenye mvuto mkubwa lenye maua yenye rangi na harufu tamu inayo julikana duniani kota. Kimsingi, waridi ni ishara ya uzuri upendo na hisi chanya mara nyingi ikihusishwa na mapenzi heshima na sherehe za kipekee. Kwa maana ya msingi, waridi si tu uwa la kuangalia bali tu alama ya hisia mshikamano na uhai wa maadili ya kijami na binafsi. Katika maisha ya kila siku waridi hujitokeza mara nyingi pale tunapo taka kuonyesha hisia kusherekea tukio au kupamba nyumba na bustani umuhimu wake unaonekana pale mtu anapotoa waridi kama ishara ya upendo heshima na shukrani jambo linaloongeza mshikamano wa jamii na hisia chanya katika jamii waridi hutumika katika sherehe za harusi kumbukumbu sikukuu au ata kama zawadi ndongo ya kumfariji mtu. Pia waridi huchangia urembo wa mazingira kutoa hisia za furaha na amani na kuunda mandhari ya mshikamano na shauku. Hivyo waridi lina husiano wakaribu na maisha ya kila siku kwa kwani linaashiria hisia mshikamano na uzuri wa maisha. Kwa mtasamo mpana, waridi linaadhari kubwa kielimu kijamii kisaikolojia na kimaadili. Kielimu waridi hufundisha kuhusu uzuri wa asili na maumbile na dhamani ya kuhifadhi mazingira. Kijami waridi huchangia mshikamano wa watu kwani ukiwa na kupokea waridi kuongeza heshima upendo na mshikamano wa jamii kisaikolojia. Waridi huongeza hizia za furaha amani na utulifu. Huku ikichangia motisha ya kushirikiana na wengine kwa moyo mwema Kimadili waridi hufundisha unyenyekevu uvumilivu na kudhamini hisia za chuli za wengine. Jambo linalo saidia kudumisha mshikamano wa kijamii. Hivyo, waridi ni zaidi ya uwa ni ishara ya hisia mshikamano na ustawi wa kila siku. Kwa upande wangu, binafsi waridi limekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Mime, huwa naangalia waridi busta nini, kupamba chumba au kutoa zawadi za waridi kwa marafiki na familia. Kwa mfano, kumpa rafiki waridi kuna nifanya nisikie furaha na kurindhika huku nikiimarisha mshikamano wakijamii. Katika maisha yangu, waridi imenifundisha umuhimu wa kuonyesha hisia kushirikiana kwa moyo mwema na kudumisha urembo kwa maisha. Pia imenifundisha kudhamini kazi za wengine na jinzi ya kutoa ishara za upendo na heshima kwa njia ya abusara. Kupitia uzoefu huwa nimegundua kuwa waridi si tu uwa ni chombo cha mshikamano hisia na furaha. Changamoto ninazo kutana nazo ni pale waridi haupo au unapo kwenda vibaya kama unavyo kauka au kuharibika. Jambo linalo niskuma kuchangua kwa makini na kudhamini muda wa dhamani. Hisia ni nazo pata ni furaha shauku na utulivu pale nikiangalia au kutoa waridi. Huku nikijua kuwa ishara hiyo imechangia mshikamano wa kijamii na furaha ya binafsi. Faida kubwa ni kuwa waridi umefundisha kushirikina na kuonyesha hisia chanya na kudumisha mshikamano na kuunda mazingira ya furaha na mshikamano. Hivyo waridi ni zaidi ya uwa ni muongozo wa mshikamano, furaha na ustawi wa kila siku. Kwa mtazamo wabadae nimeona waridi ikiwa na nafasi muhimu katika ukuwaji wangu binafsi na mwelekeo wa maisha yangu. Uta iendeleza kama sehemu ya maisha yangu ya kila siku kuakikisha naonyesha hisia chanya mshikamano na furaha kwa wengine kupitia ishara ndongo za urembo na upendo. Umuhimu wa waridi utendelea kuathiri fikra zangu kwa kunikumbusha kuwa mshikamano furaha na heshima ni msingi wa maisha mazuri. Kadri ninavyo endelea mbele waridi itabaki kuwa ishara ya upendo mshikamano na furaha huku likiimarisha katika kila atuwa ya maisha yangu ya kila siku. Hivyo, waridi aitakua ua tu, bali litakua ishara ya mshikamano, furaha na ustawi endelefu wa maisha yangu yote.

Polepole ni nena linalotumika kuelezea kitendo cha kufanya jambo kwa taratipu kwa utulifu au pila haraka. Kimsingi polepole ni yanahusiana na uyano, nidhamu na dhahadhari katika hatua au mamusi nikiakikisha matokeo ni sahihi na yanyofaa. Kwa maana msingi pole pole si tu kitendo cha mwene wa mwene, bali ni dhana ya busara ufumilifu na utaratipu unao himiza kufanya mambo kwa uangalifu ili kuepuka makosa au hadhari. Katika maisha ya kila siku, pole pole uchitokeza pale mtu anapofanya kazi kuendesha gari, kuchipu maswali au kupanga, shughuli zake kwa dhaha dhari. Muhimu wake unaonekana pale mtu anapojali usahihi zaidi kuliko haraka au anapohitaji kufanikisha matokeo bora. Katika jamii pole pole hufundisha nidhamu, ufumilifu na umuhimu wa kuchukua muda kufikiria hatua kabla ya kufanya maamuzi. Eitha kufanya mambo polepole husaidia kudumisha mshikamano wa kijamii kwane unayeshirikiana na wengine haumii hisia zao kwa haraka au shimikizo. Hivyo polepole lina usiano wa karibu na maisha ya kila siku kwani linaihimiza utaratipu ustawi na kufanya maamuzi kwa busara. Kwa mtazamo mpana polepole lina adhari kubwa kielimu, kisaikolojia, kijamii na kimadili. Kielimu kufanya kazi polepole usaidia kuelewa masomo kwa kina kuongeza umakini na kuboresha matokeo ya mafunzo. Saikolojia polepole huchangia utulifu waakili kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza uwezo wa kusingatia kila atua kwa uangalifu. Jamii kufanya mambo polepole hufundisha ufumilifu, mshikamano na heshima kwa wengine. Kwani kila mtu anayeshirikiana polepole, huchukua muda kuelewa mawazo hisia na matakwa ya wenzake. Kimaadili polepole hufundisha nidhamu, heshima na busara katika kufanya maamuzi, jambo linanosaidia kuepuka makosa na mingongano. Hivyo polepole ni zaidi ya kitendo ni mwongozo wa busara, mshikamano na ustawi wa kila siku. Kwa upande wangu pinafsi polepole limengua sehemu muhimu katika maisha yangu ya kila siku. Mimi hula, huwa nafanya kazi kusoma au kupanga shughuli zangu kwa utaratipu na tahadari. Kwa mfano, napaswa kujipu maswali ya mtihani au kutatua tatiso la hesabu kwa polepole ili kuhakikisha usahihi wa majipu yangu. Katika maisha yangu pole pole imenifundisha ufumilifu, umuhimu wakupanga atua kwa busara na jinzi ya kudumisha nidhamu katika kila jamu. Pia lime nifundisha kudhamini muda kuepuka haraka isio na faida na kuzingatia kila kipengele cha chambo ili kufanikisha matokeo bora. Kupitia usoefu huo nimegundua kuwa pole pole si tu mwendo wa mwili bali ni sana ya busara nidhamu na ustawi wa maisha. Changamoto ninazo kutana nazo ni pale msukumo au shinikinzo linapo kuwa kubwa. Jambo linalo nisukuma kutumia ufumilifu kwepuka msongo na kupanga hatua kwa busara. Hisia ninazopata ni mchanganyiko wa utulifu, furaa na kuridhika pale ninapofanikisha jambo kwa polepole. Huku nikijua matokeo yanapatikana kwa busara na uangalifu. Faida kubwa ni kuwa polepole hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kudumisha nidhamu na kuimarisha, mshikamano na kupunguza makosa au hadhari. Hivyo pole pole ni zaidi ya mwindo ni mwonguzo wa busara, mshikamano na ustawi wa kila siku. Kwa mtasamo wa badae nimeona pole pole ukiwa na nafasi muhimu katika ukuwazi wangu pinafsi na mwelekeo wa maisha yangu. Nitaiendeleza kama sehemu ya kila hatua ninaeyoichukua kuhakikisha kila maamuzi hatua na kikendo kinatimizwa kwa busara. Nidhamu na ufumilifu. Muhimu wa pole pole utandelea kuadhiri fikra zangu kwa kunikumbusha kuwa haraka isio na mpangilio mara nyingi husababisha makosa. Wakati pole pole ufanikisha usta, mshikamano na matoku wara. Kadiri ninafyoendelea mbemu, polepole nitabaki kuwa ishara ya busara nidhamu, mshikamano na ustawi endelefu, huku ni kiimarisha katika kipengele cha maisha yangu ya kila siku. Hivyo polepole aitakuwa tukitendo cha mwemu, bali itakuwa mwongozo wa busara, mshikamano na ustawi endele.

Fanya kazi ni maneno yanayohimiza kitendo cha kufanya kazi, kushughulika na majukumu, au kutekeleza shughuli yote inayolenga kufanikisha matokeo au malengo maalum. Kimsingi, fanya kazi ni muongozo wa jitihada, nidhamu, na utendaji unao himiza kuwa na bidii, nidhamu na utendaji unao himiza, kuwa na bidii, utafiti na busara katika kila jambo. Linalofanya. Kwa maana ya msingi, fanya kazi si tu kitendo cha mwini na akili. Mbali ni dhana ya maendeleo binafsi, mshikamano na ustawi wa kila siku. Katika maisha ya kila siku, fanya kazi ujitokeze pale mtu. Anapojishughulisha na masomo, shughuli za nyumbani, kazi za ofisi au hata shughuli za kijamii. Umuhimu wake unaonekana, pale mtu anapopaswa kufanikisha, malengo yake kuendeleza ujuzi au kusaidia wengine kwa njia ya kazi ya hila na utafiti. Katika jamii, fanya kazi huchangia maendeleo ya mtu binafsi ya kikundi, hufundisha nidhamu, uvumilivu na umuhimu wa kushirikiana. Shunghuli mbali mbali, za kijamii, kielimu na kichumi, hufanikishwa pale kila mtu anapofanya kazi kwa bidii na kwa uajibikaji. Hivyo, fanya kazi linauhusiano wa karibu na maisha kila siku, kwani linaimarisha ustawi, mshikamano na maendeleo ya binadamu. Kwa mtazamo mpana, fanya kazi linaathari kubwa, ki elimu, kijamii, kusaikolojia na kiuchumi. Kielimu, fanya kazi lina bidii, kwa bidii, huhimiza mwanafunzi kuelewa somo, kuongeza, umakini, na kufanikisha mafunzo yake kwa kina. Kijamii fanya kazi huchangia mshikamano wa kijamii, kwani mtu anayashirikiana kwa bidii hufundisha heshima, mshikamano na ushirikiano. Kisikolojia fanya kazi uongesha motisha, kuimarisha hali ya akili, na kusaidia mtu kujitambua, kuelewa nguvu na mapungufu yake. Kiuchumi, fanya kazi huchangia ukuwaji wa familia na jamii, kwani kazi bora huzaa matokeo mazuri, kuongeza mapato, na kufanikisha maendeleo endelevu. Hivyo, fanya kazi si tu kitendo cha kufanya jambo, mbali ni jomvu cha maendeleo mshikamano, na ustawi wa kila siku. Kwa upande wangu binafsi, fanya kazi limekua msingi wa maisha yangu ya kila siku. Mimi huwa nafanya kazi kwa bidii shuleni, katika shughuli za nyumbani, na hata katika michezo au miradi ya kijamii. Kwa mfano, kupanga muda wangu vizuri, kukamilisha majukumu kwa uangalifu, na kushirikiana na wengine kumenisaidia kufanikisha matokeo bora. Katika maisha yangu, fanya kazi limenifundisha umuhimu wa nidhamu, uvumilifu busara na jitihada endelevu. Kwani mafanikio hayaji kwa jitihada. Pia, limenifundisha kudhamini kila hatua ya kazi, kushirikiana kwa moyo mwema, na kuendelea kujifunza kutokana na matokeo ya jitihada zangu. Kupitia uzoeefu huo, nimegundua kuwa fanya kazi si tu kitendo cha mwili, au akili, mbali ni chombo cha motisha, mshikamano, na maendeleo binafsi. Changamoto nilizokutana nazo ni pale kazi nyingi, changamoto zinapokuwa ngumu au pale matokeo hayafiki matarajio, jambo linalo nisukuma kutumia uvumilivu, nidhamu, na mipango maduputi. Hisia ninazopatana nazo ni mchanganyiko wa furaha, msisimko, na kuridhika pale ninapofanikisha kazi kwa ufanisi. Huku nikijua jitihada, zangu, zimeleweka na kudhaminiwa. Faida kubwa ni kuwa fanya kazi hunisaidia kuongeza bidii, kuimarisha nidhamu, kuboresha matokeo na kuchangia mshikamano, wa kijamii, na maendeleo endelefu. Hivyo, fanya kazi ni zaidi ya kitendo cha kufanya jambo, ni muonguzo wa motisha mshikamano na ustawi wa kila siku. Kwa mtazamo wa baadaye, ninaona fanya kazi likiwa na nafasi muhimu, katika ukuaji wangu binafsi, na mwelekeo wa maisha yangu. Nitaiendeleza kama msingi wa kila hatua ninayoichukua kuhakikisha, kila jitihada shunghuli, au mradi unafanikishwa kwa ubora, bidii, busara na nidhamu. Umuhimu wa wafanya kazi utaendelea kuadhiri fikra zangu, na kunikubusha kuwa jitihada, uvumilivu, na nidhamu ni msingi wa mufanikio endelefu. Navyoendelea fanya kazi itabaki kuwa ishara ya bidii na mshikamano.

Kichwa ni sehemu ya mwili wa binadamu au wanyama kinachounganisha mwili mzima ambacho kinajumuisha ubongo, macho, masikio, pua, kinywa na shingo. Kimsingi, kichwa ni kiungo mkuu zaidi kinachohusiana na ufahamu akili, hisia na izia za mwili. Kwani ndiko kunako patikana nguvu za kufikiria kuona kusikia na kuwasiliana. Kwa maana ya msingi, kichwa si tu sehemu ya mwili, bali ni alama ya busara fahamu na uwezo wa kuelewa na kushirikiana na dunia inayo kuzunguka. Katika maisha ya kila siku, kichwa hutitokeza kila wakati tunapofikiria kuzungumza, kusoma, kufanya maamuzi au ata kushughulika na kazi za mungu. Umuhimu wake unaonekana pale mtu, anapo paswa kutumia akili kupanga maisha kuelewa maelezo au kudumisha afya ya mwili na akili. Katika jamii, kudumisha kichwa chenye afya ni muhimu kwani huadhiri uwezo wa mtu kushirikiana, kufanya kazi na kuchangia maendeleo ya kikundi au familia. Kichwa pia hufundisha umuhimu wa kuzingatia akili hisia na mwendo wa mwili wa kufanya maamuzi, kujifunza na kushirikiana na wengine. Hivyo kichwa lina uhusiano wa karibu na maisha ya kila siku, kwani linahimiza kufikiria kwa busara, kudumisha afya na kushirikiana na wengine kwa ufanisi. Kwa mtazamu mpana, kichwa lina adhari kubwa kielimu kijamii, kisaikolojia na kiafya. Kielimu, akili ilioko kichwani husaidia kufahamu mafunzo kupanga ujuzi na kutatua matatizo za kwa busara. Kijamii, kutumia kichwa kwa busara huchangia mshikamano heshima na maelewano kati ya watu. Kwani mtu anayefikiri kwa busara anaepuka migongano na kushirikiana kwa moyo mwema. Kisaikolojia akili katika kichwa huadhiri hisia motisha na utulivu wa akili. Jambo linalosaidia kufanya maamuzi, sahihi na kudumisha ustawi wa akili. Kiafya, kudumisha kichwa chenye afya ni muhimu kwa kudumisha kinga ya mwili kuimarisha mlingano wa mwili na kuzuia matatizo yanayohusiana na ubongo macho masikio na masharti ya kihisia. Hivyo kichwa si tu sehemu ya mwili, bali ni chombo cha fahamu, mshikamano na ustawi wa kila siku. Kwa upande wangu binafsi kichwa kimekua kiungo muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Mimi huwa natumia kichwa changu kuzingatia masomo, kupanga ratiba kufanya maamuzi na kushughulikia changamoto za maisha. Kwa mfano, napaswa kutumia akili yangu vizuri katika kufikiri suluhisho la tatizo kuelewa maelezo ya mwalimu au kupanga mikakati ya kufanikisha mradi. Katika maisha yangu, kichwa kimenifundisha umuhimu wa kufikiri kwa busara kushirikiana kwa hekima na kuzingatia kila jambo kwa kina kabla ya kuchukua hatua. Pia limenifundisha kudhamini nguvu za akili utunzaji wa fahamu na jinsi ya kudumisha afya ya mwili na akili pamoja. Kupitia uzoefu huo nimegundua kuwa kichwa si sehemu tu cha mwili bali ni zana ya busara. Motisha, mshikamano na ustawi kwa kila siku Changamoto ninazokutana nazo ni pale akili inapo kosa kutulia au pale changamoto zinapokuwa ngumu sana jambo linalo niskuma kutumia uvumilifu nidhamu na mbinu za busara hisia ninazopata ni mchanganyiko wa hadhari furaha na msisimko pale ninapofanikisha jambo kwa kutumia akili Huku nikijua jitihada zangu zimeeleweka na matokeo yamepatikana. Faida kubwa ni kuwa kichwa hunisaidia kufikiri vizuri, kufanya maamuzi, sahihi, kudumisha mshikamano na kuongeza ustawi wa akili na nuru. Hivyo kichwa ni zaidi ya kiungo ni muongozo wa busara, mshikamano na ustawi wa kila siku. Kwa mtazamu wa baadae, naona kichwa likiwa na nafasi muhimu katika ukuwaji wangu binafsi na muelekeo wa maisha yangu. Nitaiendeleza kwa kutumia akili kwa busara, kufikiri kwa kina na kudumisha afya ya kichwa changu ili kuhakikisha maamuzi na hatua zangu zinafanikisha malengo yangu. Umuhimu wa kichwa utaendelea kuadhiri, fikra zaangu na kunikumbusha kuwa busara, nidhamu na uvumilivu ni msingi wa mafanikio endelevu. Ninavyoendelea mbele kichwa itabaki kuwa ishara ya fahamu, mshikamano na ustawi.

Ofisi ni sehemu rasmi au chumba kilicho pangwa kwa ajili ya kufanya kazi za kiutawala biashara au shughuli za kitaalam. Kimsingi ofisi ni mahali ambapo shughuli mbalimbali za kiutendaji hufanyika ikiwemo kupanga kuandika kupanga mikutano na kushirikiana na wanzake ili kufanikisha malengo ya shirika kampuni au mtu binafsi. Kwa maana ya msingi, ofisi si tu chumba cha kazi. Bali ni kitovu cha mawasiliano utendaji na maendeleo ya kikazi ya binafsi. Katika maisha ya kila siku, ofisi hujitokeza pale mtu anapo kuwa kazini. Kupanga shughuli za kila siku na kushughulika na majukumu ya kitaalam. Muhimu wake unaonekana pale mtu anapo paswa kushirikiana na wenzake. Kupanga ratiba au kutekeleza majukumu kwa ufanisi. Katika jamii, ofisi huchangia ustawi wa kiuchumi kwani kampuni au taasisi, zinazo shirikiana kwa ufanisi huchangia ajira, huduma na maendeleo ya jamii. Aidha, ofisi hufundisha nidhamu uwajibikaji na umuhimu wa kushirikiana kwa heshima. Kwani kila mfanyikazi anahitaji kutekeleza majukumu yake kwa busara na kwa wakati unaofaa. Hivyo, ofisi lina uhusiano wakaribu na maisha ya kila siku. Kwani lina hiniza utendaji bora, ushikamano wakikazi na maendeleo ya kila mmoja. Kwa mtazamo mpana, ofisi lina athari kubwa kielimu kijamii kiuchumi na kisaikolojia. Kielimu kufanya kazi ofisini hufundisha mbinu za kupanga, kupanga mikutano na kushirikiana kwa ufanisi. Jambo linaloongeza ujuzi na maarifa ya kikazi. Kijamii, ofisi huchangia mshikamano wa kikazi, heshima na mawasiliano mema kati ya wafanyikazi. Kwani kushirikiana kwa pamoja kuna leta uelewa mshikamano na mafanikio ya pamoja. Kiuchumi, ofisi huchangia ukuaji wa biashara na taasisi, kuongeza tija na kufanikisha malengo ya kifedha kwa wafanyi kazi na jamii. Kisaikolojia kufanya kazi ofisini huchangia motisha, kurahisisha utulivu wa akili na kuimarisha ustawi wa hisia. Kwani mazingira ya kazi yenye mpanglio na nidhamu hufanya mtu afanye kazi kwa bidii na kwa furaha. Hivyo ofisi si tu chumba cha kazi. Bali ni chombo cha maendeleo mshikamano na ustawi wa kila siku. Kwa upande wangu binafisi ofisi lilmekuwa sehemu muhiimu katika maisha yangu ya kila siku. Mimi huwa na panga ratiba kushughulikia majukumu ya kikazi na kushirikiana na wenzangu kwa njia ya busara na nidhamu. Kwa mfano, pale ninapo kuwa ofisini ninaajiri kupanga kazi zangu kuhakiki maelezo na kushirikiana katika miradi ya kikundi. Jambo linalo nisaidia kufanikisha malengo kwa wakati unaofaa. Katika maisha yangu, ofisi imenifundisha umuhimu wa nidhamu, uwajibikaji na kushirikiana kwa heshima na wengine. Pia imenifundisha kupanga mipango kutumia muda kwa busara na kudumisha ufanisi katika kila hatua ya kazi. Kupitia uzoefu huo ni megundua kuwa. Ofisi si tu muhali pa kazi bali ni zana ya mshikamano maendeleo na ustawi wa kila siku. Changamoto ni nazo kutana nazo ni pale mpangilio au nidhamu ya ofisi inapo kuwa hafifu na pale kushirikiana na wengine kunapo kuwa changamoto. Jambo linalo nisukuma kutumia uvumilivu, busara na mazungumzo ya heshima hisia ni nazo pata ni mchanganyiko wa motisha furaha na kuridhika pale ninapo fanikisha majukumu yangu kwa ufanisi. Huku nikijua jitihada, zangu zimeonekana na kuthaminiwa. Faida kubwa ni kuwa ofisi husaidia kupanga shughuli, kudumisha nidhamu na kuongeza mshikamano na kufanikisha maendeleo binafsi na ya kikundi. Hivyo ofisi ni zaidi ya mahali pakazi, ni mwongozo wa motisha, mshikamano na ustawi wa kila siku. Kwa mtazamo wa badaye ninaona ofisi likiwa na nafasi, muhimu katika ukuaji wangu binafsi na mwelekeo wa maisha yangu. Nita iendeleza kwa kutumia muda nidhamu na busara katika majukumu yangu yote kuhakikisha kazi zinafanyika kwa ufanisi na mshikamano mzuri. Umuhimu wa ofisi utendelea kuathiri fikra zangu na kunikumbusha kuwa mpangilio utendaji na mshikamano wa kikazi ni msingi wa mafanikio endelevu. Ofisi litabaki kuwa ishara ya nidhamu mshikamano.

Uongozi ni kipengele cha maisha ya kijamii na kikazi, kinachohusiana na uwezo wa kuongoza, kuelekeza na kuhamasisha watu au kikundi kufanikisha malengo ya pamoja. Kimsingi uongozi ni mchanganyiko wa busara, utukutu na ujusi, wa kushirikisha wengine kwa njia ya heshima na motisha huku ukihakikisha kila mtu anachangia kadiri ya uwezo wake. Kwa maana yake, msingi, uongozi si tu amri ya mamlaka bali ni dhana ya kusimamia kuongoza kwa mfano na kuunda mazingira ya mshikamano maendeleo na mafanikio endelefu. Katika maisha ya kila siku, uongozi hujitokeza pale mtu anapo kuwa kiongozi, wa kikundi, darasa, shirika au familia. Umuhimu wake unaonekana pale hatua za kupanga kutoa maamuzi na kushirikisha wengine zinapohitajika. Katika jamii uongozi huchangia mshikamani, ushirikiano na maendelezo ya pamoja. Kwani kiongozi bora hufundisha nidhamu, uvumilivu na umuhimu wa kushiri kila mshiriki kuchangia kwa moyo wa dhati. Aidha, uongozi huongeza motisha wa kufanya kazi kutoa mfano chanya na kuunda mazingira ya mshikamano na ustawi wa kikundi au jamii. Hivyo uongozi una uhusiano wa karibu na maisha ya kila siku kwa kuwa unadhiri maamuzi tabia na maendeleo ya watu kwa nafsi na jamii kwa ujumla. Kwa mtazamo mpana, uongozi una hadhari kubwa kielimu, kijamii, kisaikolojia na kiuchumi. Kielimu uongozi hufundisha kupanga, kudhamini na kuongoza miradi au mafunzo kwa ufanisi, jambo linalo ongeza ujusi na maarifa ya kikazi kijamii. Uongozi huchangia mshikamano wa kijamii, kuunda madili mema kushirikisha wanajamii kwa heshima na nidhamu. Kisaikolojia, uongozi huongeza motisha kuimarisha hali ya akili na kusaidia kila mshiriki kujitambua. Kuelewa nguvu na mapunguvu yake. Kiuchumi, uongozi bora huchangia ukuwaji wa biashara. Ufanisi wa mashirika na maendeleo endelefu ya kifedha kwa jamii. Hivyo uongozi si tu uwezo wa kuamuru au kusimamia, bali ni chombo cha mshikamano, maendeleo na ustawi wa kila siku. Kwa upande wangu binafsi uongozi umechukua nafasi muhimu katika maisha yangu ya kila siku. Mimi huwa kiongozi wa miradi ya kikundi shuleni, kupanga shughuli za familia na kushirikiana katika kazi za kijamii kwa njia ya busara na nidhamu. Kwa mfano, pale ninapokuwa kiongozi kwa kikundi cha masomo napaswa kusikiliza maoni ya kila mshiriki kutoa mwongozo sahihi na kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa usawa katika maisha yangu. Uongozi imenifundisha umuhimu wa nidhamu, uvumilivu na kuhimiza mshikamano na kutumia busara katika kila maamuzi. Pia limenifunza kudhamini kila mchango wa wengine kushirikiana kwa moyo mwema na kuunda mazingira yenye mshikamano na maendeleo endelefu. Kupitia uzoefu nimengundua kuwa uongozi si tu mamlaka, bali ni sana ya mshikamano, motisha na maendeleo endelefu Changamoto ninazo kutana nazo ni pale maamuzi yanapo kuwa magumu au pale watu wanapokuwa na maoni yanayopingana. Jambo ninalonisukuma kutumia busara mazungumzo ya heshima na uvumilivu. Hisia ninazopata ni mchanganiko wa furaha, msisimko na kuridhika, pale ninapo fanikisha malengo ya kikundi kwa kushirikisha kila mshiriki. Faida kubwa ni kuwa uongozi husaidia kuimarisha mshikamano, kuongeza motisha na kuboresha utendaji wa kikundi na kufanikisha malengo, maendeleo binafsi na ya kikundi. Hivyo uongozi ni ushahidi ya maamlaka. Ni muongozo wa mshikamano, motisha na ustawi wa kila siku. Kwa mtazamo wa baadaye nimeona uongozi likiwa na nafasi muhimu katika ukuaji wangu, ikiwa binafsi na mwelekeo wa maisha yangu. Nitaiendeleza kwa kutumia busara nidhamu, uvumilivu na heshima katika kila hatua ya kuongoza. Kuhakikisha maamuzi na miradi inafanikishwa kwa ufanisi na mshikamano wa kila mshiriki. Muhimu wa uongozi utaendelea kuathiri fikra zangu na kunikumbusha kuwa busara, mshikamano na motisha ni msingi wa maendeleo endelefu. Uongozi utabaki kuwa ishara ya mshikamano, busara, motisha na motisha.